Chakula chakigeni ambacho ni mewahi kujaribu ni sushi ya kijapani. Nilivutiwa na muundo wake wakipekee, ladha ya samaki safi na mchanganyiko wa mchele na viungo. Pia nilijaribu pizza ya ki Italiano na tacos ya ki Mexico. Ambazo ziliguza ladha tofauti na kunifanya nijifunze kuhusu utamaduni wa chakula wa nchi hizo. Kila chakula chakigeni nilicho kijaribu kilinipa uzoefu mpya wa ladha na furaha ya kula.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Nilifurahia sana hali na furaha, sauti nzuri, na shauku ya mashabiki wengine. Tamasha hilo ilinipa nafasi ya kupumzika, kucheza na kufurahia muziki wa moja kwa moja. Pia nilifurahia kuona wacheza muziki wakitumia talanta zao. Na mara nyingi nilihudhuria na marafiki. Jambo lililoongoza, liloongeza furaha na kumbukumbu nzuri.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni kusafiri kwa baiskeli katika mlima muda mrefu. Sikuwa na matumaini makubwa mwanzoni, lakini nilipofika kilele cha mlima na kuona mandhari nzima ya kijani na mandhari ya upepo baridi. Nilihisi furaha isiyoelezeka. Uzoefu huu ulikuwa wa kushangaza kwa sababu uliunganisha changamoto ya mwili, msisimko wa kujijaribu na uzuri wa asili. Pia ilinifundisha uvumilivu kushirikiana na wenzangu na kuthamini kila hatua niliyofika kwa kweli ni kumbukumbu ambayo siku itaacha kwa urahisi.

Kwanza ninapoanza kazi, hufanya mpangilio wa siku ili kujua majukumu yote niliyohitaji kufanya. Kisha huangalia barua pepe, ujumbe au taarifa muhimu kutoka kwa wateja au timu ili kuona kama kuna jambo la dharura. Baada ya hapo, huanza na kazi muhimu au yenye muda wa mwisho wa haraka. Nikihakikisha kwamba kazi inaanza vizuri na ni siku nzima inakuwa na mtiririko mzuri. Mara nyingine hujipanga pia kwa mapumziko na muda wa kupanga mambo ili kuendelea kazi bila msongo mkubwa. Kuanza kazi kwangu kuna husisha mpangilio kipaumbele na maandalizi ili siku ya kazi iende vizuri na kufanisi.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani, nina hakikisha vina hifadhiwa kwa salama, kama katika kabati yenye loc, sehemu ya nyumba isiyo rahisi kufikiwa, au sehemu salama nyumbani. Vitu hivi ni kama nyaraka muhimu, fedha, vifaa vya elektroniki, au vitu ya kihisia. Pia mara nyingine ninahifadhi nakala za kidigitali za nyaraka muhimu, ili kuhakikisha kama kitu kikikosekana au kuharibiwa, nina makala ya backup. Kwa kifupi, ninahifadhi vitu vya thamani kwa ujasiri, mpangilio na tahadhari ili kuepuka hatari yoyote.

Ndiyo, napiga kura. Nafanya hivyo kwa sababu ni jambo muhimu lakiraia na njia ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na taifa. Napiga kura ni kizingatia taarifa sahihi, hoja za wagombea au sera na kuchagua kwa busara. Hii inafanya nijisikie kuwa ni nasauti yangu, inasikika na kwamba ninachangia katika maendeleo ya jamii.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni zawadi yenye maana ya, kihisia. Kama vile saa au kitu cha kumbu kumbu kutoka kwa mtu wa karibu. Haikuwa dhamani ya pesa ilionifurahisha zaidi, bali mawazo na upendo uliowekwa kwenye zawadi hiyo. Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kathaminiwa na kukumbukwa. Na hadi leo, unikumbusha uhusiano mzuri nilionao na aliyenipa. Kwangu, zawadi bora ni ile inaobeba hisia, kumbukumbu na maana ya kweli.

Ndiyo, japokuwa mimi sio mzee sana, pia ningependa kurudi ujana kwa kiasiflani. Ujana ilikuwa kipindi cha uhuru, nguvu na ndoto nyingi, bila majukumu makubwa ya maisha. Ningependa kurudi ilikufurahia tena muda huo, kufanya mambo kwa ujasiri zaidi na kutumia fursa nilizokuwa nazo kwa hekima zaidi. Hata hivyo, pia nadhamini maisha sasa kwa sababu yamenipa busara, uzowefu na mwelekeo. Kwa hiyo, kama ningepata nafasi ya kurudi jana, ningechukua uzowefu wa sasa ili kufanya maamuzi bora zaidi.

Napenda kuwa na nguo ambazo ni rahisi za kawaida na zinazofaa kwa hali mbali mbali. Kwa kawaida napenda nguo ambazo zina comfort kama fulana, shati la mikono mirefu au mifupi. Suruwali au jeans zinazofaa na viatu vya kawaida vinavyofurahisha kutembea. Pia napenda nguo ambazo zina mtindo wa kisasa lakini zisizo za kupita kiasi. Ambazo zinaweza kutumika kazini, nyumbani au kwa burudani. Kwa kifupi napenda nguo zisizo changamoto. Zenye urahisi na zenye mtindo wa kuvutia.

Napendelea upepo wa asili zaidi kuliko AC, upepo hunipa hisia ya utulivu na uhalisia, hasa wakati wa jioni au asubuhi. Pia ni wa afia na hunifanya nijisikie huru, hata hivyo, wakati wa jotokali sana, AC huwa muhimu kwa ajili ya faraja na kuweza kuzingatia kazi nzuri. Kwa ujumla, napenda upepo wa asili, lakini hutumia AC pale inapohitajika.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa heshima, mawasiliano wazi na ushirikiano wa kweli. Kwanza, husikiliza wenzangu kwa makini na kujaribu kuelewa mitazamo yao, mawazo yao na changamoto wanazopitia. Pili mimi hujenga uaminifu kwa kutimiza ahadi, kushirikiana katika kazi na kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada. Pia hujenga uhusiano mzuri kwa kuheshimiana, kusherekea mafanikio ya kila mmoja na kushiriki mawazo kwa njia chanya. Zaidi ya hayo, huwa najaribu sana kushirikiana pia nje ya kazi. Kama wakati wa mapumziko au hafla ndogo za kijamii, ili kuimarisha mshikamano wa timu. Ninajenga mahusiano kwa heshima, uaminifu, mawasiliano na mshikamano kazini.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kadha. Kwanza ni nataka kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ubora zaidi. Hili kuwa mfanya kazi mzuri na kuleta matokeo bora kwa kampuni. Pili ni nalengo la kupenda, la kupanda cheo au kupata nafasi za zaidi za uwajibikaji. Kwa sababu hili litaniwezesha kuchangia zaidi na kujifunza zaidi. Zaidi ya hayo, mi nataka kujenga uhusiano mzuri na wateja na wenzangu. Ile kufanya kazi kwa mshikamano au kuongeza tija yatimu. Kwa kifupi, malengo yangu ni kukuza ujuzi, kufanikisha kazi kwa ubora na kuendeleza maendeleo binafsi na yatimu.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na mawasiliano bora au usimamizi kwa muda. Kupitia mafunzo haya nimejifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana na wenzangu na kupanga kazi kwa njia inayoongeza ufanisi. Pia mafunzo ya teknolojia ni zana za kazi yamenisaidia kuboresha utendaji wangu, kuripoti matokeo kwa usahihi na kutumia programu zinazorahisisha kazi. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mfanyikazi bora mwenye ufanisi na anayejua kushirikiana kikamilifu kazini.

Jukumu ambalo ninapenda sana kaezini ni kushugulikia miradi inayohitaji kupanga kutatua matatizo na kutoa matokeo kwa usahihi. Napenda kuona jinsi kazi inavyosimama hatua kwa hatua na kuleta matokeo yenye tija. Pia, ninapenda kushirikiana na wenzangu kwenye timu, kwa sababu ya kunijengea uhusiano mzuri na kufanya kazi iwe ya kuvutia zaidi. Kwa kifupi, ninapenda majukumu yanayochanganya utambuzi, nidhamu na mshikamano watimu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu nawa heshimu sana husikiliza ushauri wao na hujifunza kutokana na uzoefu wao. Mara nyingi huwa tunazungumza, kushirikiana na kusherekea matukio muhimu pamoja. Ninaona wazee kama viongozi wa familia na walimu wa maisha na kuwatunza na kuheshimiana kuna leta mshikamano na amani. Kwa kifupi, mahusiano yangu na wazee ni ya heshima, ushauri na mshikamano wa kweli.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na uvumilivu. Kwa mfano, watu ambao hawasikilizi wengine wanakataa kushirikiana au wanapendekeza maswala kwa ukali bila sababu. Wanapunguza tija na huleta msongo wa mawazo kazini au katika maisha ya kila siku. Tabia ya kuchelewa mara kwa mara bila taarifa au sababu inanichukiza kwa sababu inaharibu mpangilio wa mipango iliowekwa. Tabia ninazochukia ni zile zinazoharibu heshima, mshikamano na nidhamu kati ya watu.

Napenda mikutano ambayo ni mfupi, yenye mpangilio na yenye lengo wazi. Mikutano kama hii husaidia kuzingatia hoja muhimu kupata maamuzi haraka na kuhakikisha kila mshiriki anaweza kushiriki. Pia napenda mikutano ya ushirikiano ambapo kila mtu anashirikiana mawazo yake kuchangia suluhisho na kujifunza kutoka kwa wenzake. Kwa kifupi napenda mkutano yenye mipangilio, yenye ufanisi na inayojenga mshikamano wa timu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kijapani. Napenda kijapani kwa sababu ni lugha ya kipekee. Ina historia ndefu na inahusiana na utamaduni wa kuvutia. Kama vile muziki, sinema na tamaduni za jadi. Kupata ujuzi wa kijapani kungeweza kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti. Kusafiri kwa urahisi na kuongea na watu wa nchi hio. Pia kunachangia ukuwaji wa akili na ujuzi wa lugha. Kwa kifupi kijapani ni lugha inayopenda kujifunza kwa sababu ina changamoto, inafurahisha na ina faida nyingi.

Kwa kweli mimi huweka picha zangu mitandaoni wakati mwingine, lakini mimi hufanya hivyo kwa makini na kwa uangalifu. Napenda kuhakikisha picha zinazowekwa hazionyeshi taarifa binafsi, nyingi na zinakuwa salama kwa usalama wa mtandao. Picha ninazoweka kwa kawaida ni za burudani, maandhari au kumbukumbu nzuri, na mara nyingi naziweka ili kushirikiana, furaha na familia, marafiki au wafuasi wangu mtandaoni.

Mara nyingi natumia programu zinazosaidia mawasiliano, kazi na burudani. Kwa mfano, kuna programu za mawasiliano kama vile WhatsApp, Telegram au email kwa kushirikiana na wenzangu na familia. Programu za kazi na kupanga kuna kama vile Google Calendar, Microsoft Teams au Notion. Ili kuthibiti majukumu na kufanikisha miradi. Kuna programu za burudani kama vile YouTube, Spotify, Netflix, ambazo nazitumia kusikiliza muziki, kuangalia video au filamu. Kwa kifupi natumia programu ambazo zinarahisisha maisha yangu, kazi, na burudani kwa ufanisi.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa. Kwanza nina nidhamu na utaratibu ambao hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa usahihi. Pili nina uwezo mzuri wa kushirikiana na timu. Kwa sababu naweza kushirikiana na wenzangu vizuri kusaidia pale panapohitajika na kuunda mshikamano wa kazi. Zaidi ya hayo nina ufahamu wa haraka na kutatua matatizo. Jambo linalonipa uwezo wangu wa kukabiliana na changamoto zisizo tarajiwa kazini. Nguvu zangu ni nidhamu, ushirikiano na utatuzi wa matatizo ambazo, huchangia tija na ufanisi kazini.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa heshima, urafiki na msaada. Kwanza huwasalimu kwa ukarimu na kujitambulisha ili wajisikie huru na salama. Kisha huwatambulisha kwa wenzangu na kuwaeleza kwa ufupi mazingira ya kazi na taratibu muhimu. Pia husaidia kuelewa majukumu yao, kuwajibu maswali yao na kwa uvumilivu na kuhakikishia kuwa wako huru kuuliza au kuomba msaada wakati wowote. Kwa kifupi ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa ukarimu, mawasiliano wazi na ushirikiano ili wajisikie sehemu ya timu mapema.

Napiga picha mara chache sana kwa siku, ila si kila siku. Kwa kawaida napiga picha wakati kuna tukio maalum, mandhari, nzuri, au kumbukumbu muhimu. Napenda kupiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu zenye maana na si kwa mazoea tu, bali kwa siku ambazo zina kumbukumbu muhimu.

Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali ili kuhakikisha napata taarifa sahihi na za kuaminika. Mara nyingi nasoma magazeti na tovuti za habari, kusikiliza radio na kufuatilia vyombo vya habari mtandaoni. Pia hupata habari kupitia mtandao ya kijamii lakini kufanya hivyo kwa sababu ya uangalifu kwa kuthibitisha taarifa kabla ya kuziamini. Kwa kifupi napata habari kwa kusoma, kusikiliza na kuthibitisha kutoka vyanzo tofauti.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo kama chess, draft au monopoly hunifurahisha kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa makini, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Pia michezo hii ni njia nzuri ya kupumzika au kutumia muda mzuri na marafiki au familia.

Kwa kawaida mimi huwa siendi hospitali mara nyingi. Huwa naenda labda mara moja moja au mbili kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida au pale inapohitajika. Ninajitahidi sana kuzingatia mtindo mzuri wa maisha ili kupunguza haja ya kuenda hospitali mara kwa mara.

Nina jilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na kutumia mbinu za usalama. Kwanza natumia neno siri imara na tofauti kwa kila akaunti na huwezesha uthibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana. Hua sibofyu viungo au kufungua vya ambatanisho visivyo julikana na huhakikisha taarifa ninazozipata mtandaoni ni za kuaminika. Pia nasasisha mara kwa mara programu simu na antivirus ili kuziba mianya ya usalama. Mimi pia huepuka kushiriki taarifa binafsi nyingi mtandaoni na hutumia mtandao salama ya intaneti. Kwa kifupi ninajilinda kwa tahadhari teknolojia salama na nidhamu ya matumizi ya mtandao.

Kwa kawaida, najihisi sawa tu kusubiri kwenye mstari. Hasa kama najua kuna mpangilio na huduma inaendelea vizuri. Ninachukulia kama sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku. Hata hivyo, kama kusubiri kunachukua muda mrefu bila maelezo naweza kujisikia kukosa subira kidogo. Lakini kujitahidi, kubaki mtulivu na kutumia muda huo kufikiria au kuangalia kitu kidogo kama simu.

Sera ya kampuni ni nayoyiona muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano, wazi na heshima kazini. Sera hii, inahakikisha wafanyakazi wanapata taarifa sahihi kwa wakati, wanaelewa maamuzi ya uongozi na wanahisi kusikilizwa. Pia, sera ya usawa na haki kazini ni muhimu sana. Kwa sababu inahakikisha hakuna ubaguzi na kila mfanya kazi anapata fursa sawa. Zaidi ya hayo, sera ya maendeleo na mafunzo ya wafanyakazi ni muhimu kwa sababu husaidia wafanyikazi kukuza ujuzi wao na kuongea ufanisi wa kazi. Kwa ujumla, sera hizi hujenga mazingira salama ya haki na enye motisha, jambo ni lalochangia mafanikio ya Kampuni na wafanyakazi wake.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto pia. Uzoefu huo ulikuwa wa kufurahisha na kutuliza akili. Nilifurahia kuona maji yakitiririka, mandhari ya asili na hewa safi. Kutembea maeneo kama hayo hunipa utulivu, nafasi ya kutafakari na mapumziko kutoka shughuli za kila siku.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Kujaribu vyakula tofauti hunipa nafasi ya kugundua ladha mpya, na tamaduni mbalimbali. Pia hili hunifanya nijifunze kupenda aina tofauti tofauti za vyakula na kuongeza uzoefu wangu wa maisha.

Mara nyingi nacheza na marafiki au wenzangu, hasa wakati wa mapumziko au mwisho wa wiki. Kucheza pamoja hunipea furaha mpwito mpwito, hunisaidia kupumzika na kuimarisha mahusiano yetu. Wakati mwingine pia nacheza na wana familia, hasa kwenye michezo ya kawaida au ya ubao.

Kwa kweli mahali pazuri ambapo nimeweza kusafiri ni pwani. Hasa maeneo ya Mombasa. Mahali hapo ni pazuri sana kwa sababu ya bahari, upepo mwanana, mchanga mweupe na mandhari ya kuvutia. Nilifurahia kutembea ufukweni, kupumzika na kufurahia vyakula vya baharini. Safari hiyo ilinipa utulivu wa akili na kumbukumbu nzuri sana.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu inanisaidia kuwasiliana na mafamilia na marafiki. Kupata taarifa na habari, kupanga kazi zangu na hata kujifunza mambo mapya mtandaoni. Pia huitumia kwa kazi malipo ya kidigitali, ramani na burudani. Kwa kifupi simu ya mkononi imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Ndio, napenda kula popcorn. Napenda kwa sababu ni kitafunio chepesi, kina ladha nzuri na kinafaa sana wakati wa kutizama filamu au wakati wa kupumzika. Pia ni rahisi kuandaa na hunipa burudani bila kunifanya nijisikie mzito sana ninapokila.

Ndiyo, mara kwa mara mimi hutoa sadaka au michango, hasa kwa madhumuni ya kijamii, kidini, au kusaidia watu wasiojiweza. Hii inanisaidia kushirikiana na jamii, kusaidia wengine na kujenga moyo wa huruma. Pia hujaribu kutoa kwa ufahamu na kadri ya uwezo wangu, kuhakikisha msaada wangu, una manufaa na unasaidia pale unapohitajika zaidi.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kufanya mambo mbalimbali yanayoongeza utulivu na furaha kwa mfano, napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu au video za burudani au kusoma vitabu. Mara nyingine napumzika kwa kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo madogo ambayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kuzungumuza na familia au marafiki kwani hili huniweka vizuri kisaikolojia. Kwa kifupi mimi hupumzika kwa burudani, utulivu na kushirikiana na wengine baada ya siku ndefu.

Ninaboresha na michakato ya kazi kwa kuchukua hatuwa kadhaa za mfumo na uangalifu. Kwanza, mimi hufanya mapitio ya kazi zilizofanywa ili kuona sehemu ambazo zinaweza kuboreshwa au zinachukua muda mwingi. Baada ya hapo mimi hujaribu kuzalisha utaratibu au zana zinazorahisisha kazi. Kutumia programu za kupanga, kuunda templates au kupanga orodha ya kazi muhimu. Pia nawasilisha nawasiliana na wenzangu ili kupata maoni au mapendekezo ya jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo mimi hufuatilia matokeo baada ya kufanya mabadiliko ili kuhakikisha maboresho yanachangia ufanisi halisi. Kwa kifupi, ninaboresha mchakato ya kazi kwa kuchambua, kupanga, kushirikiana na kufuatilia ili kuongeza tija na kupunguza makosa.

Oho, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, huwa naivaa kwa ajili ya kujikinga na jua, haswa nikiwa nje, na pia kwa mitindo pale inapofaa. Kofia hunifanya nigisikia huru na husaidia kukamilisha mwonekano wangu, pale ambapo ni nahitaji kukaa vyema kwa ajili ya mitindo au kujikinga jua.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Ni rahisi, huokoa muda, na hunipa nafasi ya kulinganisha bei na bidhaa mbalimbali kabla ya kununua. Pia ninaweza kusoma maoni ya wateja wengine. Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora. Hata hivyo, hununua kwa uangalifu. Huwa nahakikisha tovuti ni salama na bidhaa zinazotoka kwa wauzaji wanaoaminika.

Mara nyingi wikendi napenda kumpumzika na kufanya mambo ninayopenda. Kwa mfano, napenda kutembea nje, kusafiri kidogo, au kushurikiana na familia na marafiki. Wakati mwingine, napumzika kwa kusoma, kusikiliza muziki, au kutazama filamu. Wikendi pia ni nafasi nzuri ya kupanga siku zijazo, kufanya mazoezi na kufurahia burudani bila msongo wa kazi.

Pendelea sana mwanga wa kati, hauchoki macho kama mwanga mkali, na pia si hafifu kiasi cha kufanya chumba kiwe giza au kichoike. Mwanga wa kati husaidia kufanya kazi vizuri, kusoma kwa urahisi na kuunda mazingira tulivu ndani ya nyumba. Ikilinganishwa na mwanga mkali.

Mara nyingi natumia muda wa masaa mbili hadi nne, mtandaoni kila siku kulingana na kazi, mwasiliano na burudani. Kwa kazi napata muda wa kutumia interneti au barua pepe. Mawasiliano na zana za kazi na kwa burudani napata kama muda wa kuangalia video, kusoma habari au mtandao ya kijamii. Hata hivyo mimi hujaribu pia kupunguza muda kupita kiasi. Ilikuwepuka utovu wa macho na kuzingatia shuguli za kila siku.

Napendelea mfumo wa Android kwa simu. Napendelea kwa sababu unatoa urahisi wa kutumia, kubadilisha vipengele na kupata programu mbalimbali. Pia, Android hutoa chaguzi nyingi za bei na vifaa. Na ni rahisi kuunganisha na zana zingine za kazi au burudani. Nathani mfumo mzuri ni ule unaofaa mahitaji yangu, binafsi na unarahisisha maisha ya kila siku. Ndiyo maana, napendelea mfumo wa Android.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kupitia hatua kwa utaratibu na kwa utulivu. Kwanza ninafahamu tatizo kikamilifu, nikijua sababu na adhari zake, kisha huchambua suluhisho zinazowezekana na kuchagua ile inafaa zaidi. Baada ya hapo, kutekeleza suluhisho kwa mpangilio wa nidhamu, huku nikifuatilia matokeo ili kuhakikisha tabia limekwisha kabisa. Pia nashirikisha wenzangu pale inapohitajika, ili kupata maoni na msaada. Hivyo suluhisho likawa bora na la kudumu. Kwa kifupi ninashambulia tatizo kwa uchambuzi, kupanga, utekelezaji na ushirikiano kazini.

Ningependelea sana kuona maendeleo katika jamii yanausiana na elimu na afya. Kwa upande wa elimu, ningependa kusaidia kuhakikisha watoto na vijana wanapata elimu bora na fursa sawa kusababu elimu ni msingi wa maendeleo binafsi na ya jamii. Kwa upande wa afya, ningependa kuona jamii inafikia huduma za afya, salama na za haraka ikiwemo elimu ya lishe, usafi na upatikanaji wa matibabu muhimu. Zaidi ya hayo, ningependa kuchangia maendeleo ya kiuchumi kwa kusaidia wajara sirimali wadogo na miradi ya kijamii. Ili kila mtu awe na fursa ya kujikwamua kiuchumi. Maendeleo ninayopenda kuona katika jamii ni enye elimu bora. Hafiz salama na fursa za kiuchumi kwa wote.

Kwa kawaida na chaji kifaa changu maramoja kwa siku, kawaida siku usiku au wakati nipo nyumbani na sihitaji kutumia kifaa kwa haraka. Hii hufanya betri iwe imejaa kikamilifu kwa ajili ya siku inayofuata na pia husaidia kudumisha maisha ya betri kwa muda mrefu.

Kinacho nifanya nicheke ni vitu vya kawaida na vya kuchekesha, kama vichekesho hadithi za fani au matukio ya kuchekesha yanayojitokeza kwa wenzangu. Pia, mimi hucheka pale ninaposhuhudia tabia za kuchekesho za watoto au wanyama, kwa sababu mara nyingi huleta furaha ya kweli na hutoa hisia za utulivu. Pia, jambo lingine linalo nifanya nicheke ni vipindi vya uchekeshaji kama vile Churchill Show na vinginevyo. Kwa kifupi, nacheka sana kutokana na vitu ya kiasili, vichekesho, vipindi na matukio ya kufuraha ya kweli.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau. Napenda kwa sababu kina ladha nzuri, kutokona na mchanganyiko wa mchele, nyama na viungo mbali mbali. Pia, napenda chakula cha kitamaduni, cha kenya, kama ugali na samaki au nyama ya kukaanga kwa sababu ni kitamu, kinapendeza na kinanikumbusha nyumbani. Kwa kifupi, napenda vyakula vyenye ladha nzuri, vinavyokidhi njaa na vinavyonipa furaha.

Somo nililopenda shuleni ni hesabu. Nilifurahia kusuluhisha tatizo na changamoto za nambari. Kwani ilinifundisha ufahamu wa logic, mpangilio na kutatua matatizo kufasaha. Pia nilipenda sayansi sana kwa sababu ilinipa nafasi ya kujua jinsi vitu vinavyofanya kazi na kuelewa dunia ya asili. Kwa kifupi somo nililopenda zaidi ilikuwa ni lile inalochangia ufahamu akili na ujuzi wa kutatua matatizo.

Kila siku napendelea kutumia gari la kibinafsi au baiskeli kulingana na umbali wa safari. Gari la kibinafsi linalisaidia kuhama haraka kwa urahisi na bila msongamano mkubwa. Hasa pale nikihitaji kufika kazini au kwenye mikutano. Kwa safari fupi au wakati wa burudani, napendelea kutumia baiskeli kwa sababu ni ya afya, rafiki kwa mazingira na husaidia kupumzika akili. Kwa kifupi, napendelea njia ya usafiri inayofaa muda, afya na urahisi wa kila siku.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi, hasa maua ya maua ya bustani au vanila. Harufu hii hunipa utulivu, faraja na hisiya nzuri za amani. Pia napenda harufu ya chakula kinapokaangwa au kupikwa nyumbani. Kwani hunikumbusha kumbukumbu zuri za familia na wakati nzuri nyumbani. Kwa kifupi, harufu ninayoipenda ni ile inaonipa furaha, utulivu na kumbukumbu zuri.

Kazini ninashughulikia muda kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, mimi huweka kipa umbele cha kazi kulingana na umuhimu wake na muda wa mwisho. Hii husaidia kuhakikisha kazi muhimu zinafanywa wa kwanza. Pili ninatumia orotha za kazi au kalenda kupanga siku yangu. Nikijumuisha mapumziko ilikuepuka msongo na kuchoka. Pia mimi hufuatilia maendeleo ya kazi kila kukati ilikuona kama kuna muda unatosha wa kurekebisha mipango pale inapohitajika. Kwa kifupi, nina shughulikia muda wa kipa umbele, mpangilio na ufuatiliaji ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi na kwa wakati.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na elimu. Kwa upande wa hadithi, napenda riwaya za kusisimua, mapenzi, au za historia. Kwa sababu hunipa burudani na hunifundisha mtazamo mpya wa maisha. Kwa upande wa elimu, napenda vitabu vya kujifunza ujuzi mpya, maendeleo binafsi, au sayansi. Kwani hili hunisaidia kukuza akili na kuongeza ujuzi wangu wa kila siku. Napenda sana vitabu vinavyochanganya burudani na maarifa. Vikifanya kusoma kuwa furaha na kujifunza kwa wakati mmoja.

Kazi na timu ya mbali hufanyika kwa mpangilio na mawasiliano ya mara kwa mara, kwanza hufafanua majukumu ya kila mtu, wazi ili kila mmoja ajue alichohitajika kufanya. Baada ya hapo, tunatumia zana za mtandao kama barua pepe, Zoom, Teams, house luck kushirikiana kupanga mikutano na kufuatilia maendeleo ya kazi. Pia hujenga mahusiano mazuri kwa kujenga imani, kushirikiana na uwazi na kusaidia wanzangu pale panapohitajika.

Napenda kucheza soka sana. Ni mchezo unaonifurahisha kwa sababu unahitaji ushirikiano wa timu, unahitaji nguvu za mwili na mikakati. Pia, hunisaidia kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga urafiki na wengine wakati tunapocheza kwenye timu.

Kwa kweli mimi huvaa miwani, ila mara kwa mara tu, mimi huvaa miwani kwa sababu ya tofauti. Ya kwanza ni usalamu wa macho ili kuona vizuri au kama mtindo tu, lingine pia mimi huvaa miwani pali napokuwa na kazi za mudamrefu za kuona au kusoma ili kupunguza uchovu na wa macho.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto, hasaa, asubuhi, au baada, baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili, kupunguza uchovu, na kunipa utulivu wa akili. Hata hivyo, wakati wa joto kali, napendelea maji ya kawaida au maji baridi, ili kujisikia vizuri zaidi.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linanivutia kwa sababu linanipa fursa ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kutatua matatizo kwa njia ya kipekee. Pia ninaona biashara kama njia ya kuunda ajira, kuchangia uchumi na kukuza uwezo binafsi. Ingawa kuanzisha biashara kuna changamoto zake, nadhani kwa mpango mzuri, nidhamu na kujifunza linaweza kufanikiwa.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine yeyote ungekua kujenga nidhamu, kushirikiana na wengine na kutimiza malengo kwa utulivu. Ni muhimu pia kufahamu nguvu na udhaifu wako, kwa kutumia uzoefu wako kuboresha maisha yako na yale ya wengine. Zaidi ya hayo ningesema kushirikiana, kuhimiana na kutunza kutoka, kujifunza kutoka kwa wengine husaidia sana kufanikisha malengo na kushugulikia changamoto za maisha.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekezaji au uwekaji wazi wa taarifa, usikilizi mzuri na kushirikiana kwa ufanisi. Hii inahakikisha kila mfanyikazi anafanya malengo au anafahamu malengo, majukumu na matarajio ya kazi. Zaidi ya hapo mawasiliano kazini yanapaswa kuzingatia heshima, uwazi na kutoa mrejesho wa kujenga. Ili kuepuka mkanganyiko na kuimarisha mshikamano wa timu.

Napendelea mahali pa kimya. Mahali tulivu hunisaidia kufikiria vizuri, kushughulikia kazi kwa umakini na kupata utulivu wa akili. Hata hivyo, wakati mwingine mahali penye kelele, inaweza kuwa burudani kama katika hafla au sherehe. Lakini kwa kazi nafocus, kimya ni chaguo langu kuu.

Napenda hali ya hewa ambayo ni tulivu na enye upepo, mwanana, kama joto la wastani lisilokali sana, hii unipafaraja utulivu na nafasi ya kufanya kazi au kutembelea bila usumbufu. Hali ya mvua nyepesi pia unifurahisha mara nyingine. Hasaa kwa kutazama au kusafiri ndani ya nyumba, kuwani huleta hisia za amani na utulivu. Kwa kifupi, napenda hewa tulivu enye joto la wastani na upepo mwafaka.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika na kurudisha nguvu. Mara nyingi hufanya mambo kama vile kula chakula cha mchana, kwa utulivu, ninaweza pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo, ili kuamsha mwili. Kwa wakati mwingine mimi husoma au kusikiliza mziki, ili kupumzika akili. Lengo langu huwa ni kurudisha nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kuendelea na kazi kwa ufanisi baada ya mapumziko hayo.

Ningependa kutembelea choto Japan. Mji huu unanivutia kwa sababu una mandhari ya kipekee ya historia, hekima za jadi, na bustani nzuri za asili. Napenda pia kujifunza kuhusu tamaduni za kijapani, kuonja vyakula vya kienyeji, na kuona maadimisho ya jadi. Ningesafiri pamoja na marafiki au familia ili kushiriki uzoefu huu wa kipekee. Kwa kifupi, Choto ni mji ninaoupenda kwa sababu unachanganya historia, utamaduni na mandhari ya kuutia.

Napenda kucheza na watoto, wana nguvu, furaha na ubunifu wa kipekee ambao hunifanya nijisikie furaha na kupumzika. Kucheza nao pia, huniwezesha kujifunza mambo mapya, kuimarisha uhusiano na kushirikiana kwa njia ya kiasili na ya furaha. Kwa kifupi, napenda kucheza na watoto kwa sababu huleta furaha, utulivu wa akili na kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, nimewahi kulima mara chache, hasa mboga mboga au mimea midogo. Uzoefu huo ulikuwa mzuri kwa sababu ulikuwa na manufaa ya kujifunza uvumilivu, nidhamu na kujaza mazingira. Pia kulima kunanifundisha kudumu kumudu kazi ngumu, kushirikiana na wengine na kuona matokeo ya juhudi zako.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Napenda kwa sababu ni chakula chenye afya, kina ladha nzuri, na kinaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, kuchemshwa, au kuchomwa. Pia, samaki ni chanzo kizuri cha protini na hunifanya nijisikie vizuri baada ya kukila.